Kitu ambacho huwa nakifanya kabla ya kulala lazima nipate walao lisaa limoja au nusu saa ya kuweza kupumzika. Nikimaanisha kwamba nakiacha chakula kiweze kumeng'enywa vizuri tumboni kabla sijaenda kulala. Kwa hiyo baada chakula cha usiku basi moja kwa moja nakaa kwenye kitanda au kama sio kwenye kitanda ni kwenye kiti. Naanza kuangalia video ambazo nimekwisha kuzipakua ili kuweza kukiruhusu chakula kiweze kumeng'enywa vizuri tumboni kabla sijaweza kuelekea moja kwa moja kwa kwenda kulala. Kwa hio ndio kitu ambacho huwa nakifanya kila jioni ama kila usiku kabla sijaweza kulala na haiwezi ikapita siku sijafanya kitu kama hicho kwa hio ni kama ushakuwa utaratibu hakuna kuakikisha, kwanza, bada ya chakula, basi moja kwa moja, intakaa kwa lengo la kuna kikirutu chakula, kireza kumengenywa.

Mchezo ambao huwa napenda kujaribu ama ningependa zaidi kueza kujaribu ni mchezo wa kueza kukimbia, kwa sababu ni muda mrefu sijaweza kufanya mazoezi ya kukimbia ni kimanisha kwamba sijaweza kuingia kwenye riadha. Kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao huwa natamani niweze kujaribu ndani ya siku moja au wakati wowote ambao nitapata wakati wa kutosha, lakini pia nitakuwa mtu ambaye atakuwa ananiongoza. Basi moja kwa moja nitajaribu kueza kukimbia. Kwa sababu ni muda mrefu sana. Toka shule ya msingi ndio kipindi ambacho nilikuwa ni mwana riadha, lakini kwa muda mrefu nimekua si kimbi ama sifanyi riadha, kwa hiyo ni moja kati ya mchezo ambao natamani sana kueza kufanya.

Kwanza binafsi nimefikisha miaka ishirini na sita lakini mpaki hivi sasa kwenye kidevu changu hakuna ishara ya kuonyesha kwamba ndevu zimeanza kuota lakini nitakuanapendelea zaidi kuweza kunyoa kwa sababu mimi si miongioni mwa watu ambao huwa navutiwa na watu wenye ndevu kwa hiyo nitakuwa nanyoa kipinde ambacho ndevu zitaanza kuota kwenye mwili wangu lakini kwa kipindi hiki namshukuru mwenyezi mungu bado ndevu, azijaanza kuota, kwenye kidevu changu na ikitokea, zikawa zemekwisha kuanza kuota basi moja kwa moja, ntakacho kuwa nakifanya ni kila baada mda flani, basi naenda tafuta wembe natafuta mkasi au mashine ya kuweza kunyolea ili moja kwa moja niwezi kuziondoa kwa sabu huwa sisipendi.

Kumbukumbu nzuri ya shule zipo nyingi huwa nakumbuka kipindi nikiwa shule ya msingi. Mimi ni moja kati ya watu ambao sijisifii lakini nilikuwa nafanya vizuri darasani. Namshukuru mwenyezi mungu kuanzia darasa la kwanza nilikuwa ni mtu wa kwanza lakini pia darasa pili la tatu la nne la tano la sita mpaka la saba nilikuwa miongoni mwa watu ambao nilikuwa napewa zawadi ya kuweza kufanya vizuri kwenye mitihani. Na jambo la kumshukuru mungu darasa la kwanza nilikuwa mtu wa kwanza lakini pia mwaka wa kumaliza darasa la saba. Napo pia nilikuwa ni mtu wa kwanza. Nilikuwa nimefaulu vizuli. Sekondali nifaulu vizuli. Lakini pia kwa sabu kwa upande wa Form four una ire mitiani ya moko. Niliweza kuongoza kwa upande wa shule yangu. Lakini pia nilikuwa ni mtu wa pili. Kwa upande wa shule ambazo zipo chini ya shirika. Nilokuwa naweza kusoma. Lakini sekondali. Nikimisha kwamba kidato cha tano na cha sita. Nilikuwa ni miongoni mwa wanafunzi. Mwanafunzi bora katika somo la geografia katika ile shure. Kwa hiyo ni kumbukumbu mzuli ambayo siwezi kuisahau hata kidogo kwenye maisha yangu.